Natazama video mtandaoni kaa mitandao kadha kwa mfano lakini sana sana utanipata natazama video za mtandao wa Tiktok utanipata huko usiku mchana, utanipata huko nikitazama video za kuchekesha utapata natazama video za kujifunza kitu. Utapata na natazama video za mambo ambayo yana shugulika. Ama ambayo yanatukia katika dunia ama katika nchi yetu. Pia wakati mwingine utanipata natafuta kazi uko video ambazo naangalia ni za kazi ambazo natazama samahani ni za kazi ama ni za kutafuta kazi ama ni za kunielezea kazi fulani. Ama kazi ambayo naeza tafuta ama naeza pata. Kwa hivyo sana sana utanipata natazama video mtetea tiktok. Naam.

Ni ngependa kutembelea nchi ya Maldives. Na ningependa kwenda tu huko kuogelea, kushinda huko, kubarizi, kupunga hewa, na kuanga kuteng, nini inaitwa nini. Kuwa na watu wa huko kuwajua kujua vitu zao na kuka tu na wao. Nilisika kwamba Maldives. Mchana mchana kuna upepo mwingi na pia nikama siku ya mchana nindefu kushinda usiku muda wa usiku. Ninge penda penda kuona wanyama wa majini, samaki ambao wako uko na pia ninge penda kuenda uko chini uko chini kwa mimea ambao ya mea chini ya bahari. Aha, nafikia, najiskia furaha, najisikia natika nitaba samu, najisikia nafaa ni fanye kazi, najisikia kwamba sifai kukaa tu ni metulia ama nini kwa sababu pesa ijileti, mali haijileti, fedha haijileti, sumahani, kwa ivo nikifikiria, nafikiria ambavo ntatia bidii, kazini.

Ni rangi ya theluji, utapata kila kitu kwangu, kwa mfano kwa nyumba yangu, rangi ya theluji, kila kitu kutoka kwa vikombe, ok, sio vikombe zote, lakini nina vikombe kadha, viti vyangu ni vya rangi ya theluji, meza, meza ninayotumia kufanya kazi, na pia kitanda yangu, na pia nini jiko yangu ya kupika zote ni za theluji. Vyombo zangu ambapo naekelea vyombo. Na pia nimefanya nini, nimefanya bafuni, bafuni pia ni rangi ya theluji. Nimejaribu kueka eka karatasi na kueka mbao ambazo ni za rangi ya theluji. Kwa hivyo ni kaa tu theluji kila mahali alafu pia jikoni, jikoni pia. Naam, hivyo ndio iko nilijua lini napenda theluji nilijua wakati ambapo nilianza kuishi pamoja, samahani nilianza kuishi peke yangu nikatambua kwamba napenda rangi ya theluji nikajipata kwamba kila wakati nachukua kitu ama natamani kununua kitu hiyo ndio rangi peke yake ambayo yanivutia alafu kitu kingine ni nimekuja kuipenda kwa sababu ni rahisi kuosha. Alafu ikifika ni mahali kwamba hauwezi hauwezani nayo si lazima uoshe unaezapanguza tu bora upanguse sana ama wakati mwingi mwingi.

Napenda kuongea. Kuandika siyo vile, utanipara sana sana napenda kuongea. Ata kama ni mahali kwa kuandika na teknolojia ya siku hizi, utanipata naongea alafu nasaidiwa na teknolojia kuyaandika hayo maneno ambayo nimeongea. Wa nimependa kuongea kutoka lini. Kutoka napenda nilipata ujuzi wa kuongea na kupenda kuongea mbele ya watu kutoka kidato. Kidato cha pili naam. Ndo nilipata nilipata cheo. Cheo cha kuwa nasmamia wanafunzi wenzangu katika usafi wa mahala pa kulala na hapo ndo nilianza sana kuongea nikajipata kwamba napenda hivo ata kushinda kuandika alafu pia nimekua niko tu na kila wasaa najipata kwamba niko katika watu ambao niko katikakati ama kwa jumla ya watu ambao wanapenda kuongea kwa ivo naam hivo ndo nikajita mbulisha.

Naweza kusema kwamba ni mafunzo ya kutumia teknolojia. Teknolojia kufanya nini kutengeneza kutengeneza video ama mambo ama mawazo ya kuweka mtandaoni. Hicho ndo kitu moja ambacho nashukuru sana kwamba niliweza kujifunza kazini. Kwa sababu nimejipata kwamba pia yanisaidia na kazi zangu, yanisaidia na maisha yangu, yanisaidia nafanya vitu zangu kwa utaratibu, na yanifanya na kenye nafikiria nikitumia teknolojia. Najipata kwamba inafanya, inakuwa ata vyema kushinda vyenye ilikuwa kwa akili yangu, ama venye ningeitoa kama singekuwa na usaidizi wa teknolojia.

Kwa sahi naenda kila mwezi na kwa sababu kutoka mwaka jana, mwaka jana mwezi wanne nilipata mtoto na mtoto mdogo unaitaji unampeleka kila mwezi, anaangaliwa kilo, anaangaliwa venye anaendelea, pia mimi naangaliwa venye naendelea, naangeliwa kwamba naendelea nikiwa vyema napatiwa, ushauri, samahani, kuhusu kulea ya mtoto, kuhusu kujiangalia mi menyewe, kuhusu kujilea mi mwenyewe, kuhusu venye nafaa nikule, venye nafaa nipatie mtoto chakula. Halafu pia vitu nafaa nifanye kwa wakati huu kama naeza fanya kazi kama hizi, kama siwezi, kama ni kwa mahali ambapo nahitajika kufanya kitu kitu ambacho ni muhimu kwangu ama kwa mtoto. Na kwa hivyo, kwa huu mwaka pekeake, nishaenda mara moja kwa mwezi huu wa kwanza. Halafu mwaka jana nimeenda hospitali kutoka mwezi wanne, hadi mwezi wa kumi na mbili. Kila mwezi mara moja, mwezi wanne nilienda mara mbili. Na kwanza ilikuwa ya kuniangalia mimi kama mama, venye ni naendelea na kama napona vizuri ambavyo nafaa. Halafu mwezi huo wanne tu nikaenda ya pili kuangaliwa mtoto waangaliwa kama ye pia anamia vizuri na kama amepona kitovu kwanza. Halafu kwa hivyo huu mwaka pia nitaenda pia. Hivo hivo nitaenda mara moja kwa mwezi hadi nafikiri akifika miaka mbili. Naam akifika miaka ambili sasa naweza wacha. Naam.

Sina hoja kubwa sana nayo, naeza sema kwamba ni mzuri kwa wasa mwingine ama wakati mwingine kwangaliwa ambavo naendeleza kazi yangu na mahali ambapo nimefika na jinsi ambavo nachukulia kazi na nachukulia maagizo ya kampuni ama ya kazi. Kwa mfano kwa mfano mwezi uliopita mwezi wa kwanza nilifanyiwa tathmini ilikua kuangalia kazi yangu ya kutoka mwezi wa sita wa mwaka jana hadi mwezi wa kwanza wa mwaka huu sikuwa na hoja nayo, ilikuwa mzuri. Ilifanya nika tambua vitu ambavo sikua nimeziona. Sikua nimefikiria kwamba zinafaa nitilie maanani mno. Na la pili nilipenda ambavo mwelekezi wangu alikuwa alichukulia kazi yangu kwamba ni kazi ya maana na akachukulia mawazo yangu na akachukulia masaa nzangu kwa hivyo ilikuwa ni jambo nzuri na nahisi kwamba sine shida nayo.

Naam, nampenda sana muziki wa jadi. Napenda kabisa, kabisa, kabisa. Utanipata kwamba nimeketi tu, nimeamua nasikiza muziki wa jadi pekee yake. Sitaki kujua kama ni siku ya nne ama ni siku gani. Utanipata nimeketi kitako, nasikiza, nasikiza maneno, na sikiza ambavo muziki unaendelea, na sikiza sauti ya mwenye muziki. Na wakati mwingine utajipata umejua vitu ambavo haukuwa unajua. Utapata kati kati ya huu muziki umeelewa, kitu haukuwahi elewa. Labda umesikia maneno fulani kwa mara kwa mara. Lakini hujawai elewa haswa. Yanasema nini ama yanamaanisha nini. Hadi usikize muziki ndo unaelewa. Kumbe u wakati wote imekuwa ikiwa wanasema hivi ama wanamaanisha hivi naam kwa mfano napenda muziki wa wa nani wa lugha yangu lugha yangu ya ya ya nyumbani ni kikuyu napenda huu muziki sana wa kikuyu utapata kwamba unapata kujua maneno ambao haukuwa unajua unajua maneno mapya. Unaelewa maneno mapya. Unaelewa vitu kadhaa aMbazo haukuwa unajua. Unajipata kwamba Una Unajipenda Sana. Naam.

Ninapendelea pahali pa kimya. Sipendi kelele vile na hata si, siheshimu vile na hafadhali nikiwa mahali pa kuna kimya. Mahali ambapo akili yangu itafikiria, mahali ambapo nitaweza kufanya vitu za maana na nitaendelea. Mahali pa kelele sana sana utanipata kama ni wakati ambapo nimetoka kuwa na marafiki ama familia. Na tunacheka tu, kuna hiyo tu kucheka. Kuna hiyo kuwa tu pamoja. Ama kuambiana, kukuwa na hadithi ambazo hata hazieleweki. Ili tu hata kuambiana vitu za kuchomeana. Wewe kama kama ni kwa familia wanakujua, unawajua kwa hivyo mnajuana kwa undani, kwa hivyo mnaweza tu sema vitu za kuchekelea mwingine, naam.

Ninapenda kununua nguo zaidi. Lunguo kila wakati, naweza kununua nguo wakati wowote, naweza kununuwa nguo asubui, naweza enda mchana, naweza enda jioni. Hicho ndio kitu ambacho, napenda kununua zaidi. Nikinunua, au ukinipata kama niko dukani na nunua nguo, jua tu ninafuraha. Huo ni wakati wangu wa kujisikia kwamba ninafanya kitu ya maana, kwamba ninafanya kitu ambacho kinafaa, hivo ndio najikamilisha yaani. Naam.

Kwamba siku itakuwa mzuri, siku itaishia vizuri, siku nitashinda vizuri. Hilo ndio wazo mzuri kabisa kwa sahi ambalo niko nalo. Najisikia kwamba leo naweza fanya kitu tu moja. Ambao ni ya maana na kitu ambacho ni tafanya cha maana. Ni kukaa tu, nikiwa nimefurahia. Na kuwa na mawazo mazuri kwamba napata pesa leo. Nitalipua kazi na pia kwa wakati sijafanya kazi kwa muda mrefu kama miaka mbili hivi kwa hivo leo wazo la kwamba nitalipwa ni wazo lingine ambalo si zilitoa tu kwa kili ati nisahau ama nikuwe kwamba ati sifikirii kuihusu leo wazo tu ni moja na ni wazo mzuri na ni wazo la kupata pesa ama kwa ufupi la kulipwa.

Naam, nimekuwa na hilo wazo sana kwa wakati ambao unatoshanaje. Kama miaka mbili huko sai, nimekuwa nikifikiria kuweka biashara ya kuuza manguo. Manguo haswa ya watoto wadogo. Nauza manguo, nauza vitu vyao vya kutumia. Kama blanketi kama viatu vitu za watoto tu sana sana watoto wadogo watoto wa kuzaliwa kuenda hadi ya mwaka moja mwaka mbili. Hilo hiyo ndo kitu nimekuwa nikifikiria sana. Hiyo ndo biashara nimekuwa nikifikiria sana. Na hata niko na mipango. Niko na mpango wa kuyanzisha huu mwaka. Nifanye huu mwaka. Na haitakufa. Itaendelea, itasimama. Na nitakaa nayo kwa muda kwa sababu hiyo ndio biashara kwa sai halafu pia nina biashara ingine. Nimekuwa nikifikiria. Nimekuwa nikifikiria biashara ya kuweka vyakula, vyakula ambavyo vimekauka. Kama maharagwe, mahindi mchele chakula kama hicho. Hiyo ndo biashara ingine ambayo nimekuwa nikifikiria. Nimefanya, nimefanya utafiti nimejaribu kuona pesa ambayo nahitaji kuanzisha vitu ambavyo nahitaji wakati, mahali ambapo nafaa kufanya nimejaribu kufanya utafiti sasa pesa ndo nimebakisha na pesa naaminia kwamba nitakuwa nimepata kabla ya mwezi wa nne kufika naam.

Naam, nimewahi ona bahari, nikiwa kidato cha pili. La, kidato cha tatu. Tulitoka na wenzangu shuleni. Tukaenda hadi mombasa, tulienda kwa basi. Na huo ndio ulikuwa wakati wangu wa kwanza kuoana bahari. Na pia kuingia baharini, nilingia nikaogelea kidogo. Sio sana kidogo tu kwa sababu ya uwoga alafu tukatoka hapo tukaenda bahari nyingine upande mwingine bahari huko tukajionea wanyama wa majini au kina samaki kajionia samaki wakadha halafu hicho kingine ambacho tulifanya ilikua ni kupanda boti, tukabebwa, tukapelekwa, kuzungushwa mahali kidogo tu sio kuingia ndani baharini, mahali kidogo tu kujiskia huko ndani ya maji. Halafu wakati mwingine nimeenda kuona bahari. Ilikuwa baada nimemaliza chuo kikuu. Nilienda na wazazi wangu. Na ndugu zangu wawili. Tulikuwa tumeenda kupeleka ndugu yangu mdogo nilikuwa naenda shule huko mombasa. Kwa hivo sisi kama familia tukachukua hiyo nafasi kuenda pia kuona bahari. Na pia huo ulikuwa wakati mwema. Niliogelea tena. Nilifurahia mchanga kwa miguu zangu. Nilipunga hewa. Na kila kitu kilikuwa shwari.

Ni programu ya WhatsApu. Na tumia hotapo kwa mambo mingi, lakini haswa ni kuongea. Naam, naitumia kwa mawasiliano kuongea na watu ambao wako kwa maisha yangu, kuongea kuhusu kazi, kuongea kuhusu biashara, natumia WhatsApu sana, lafu wakati mwingine pia natumia kujifuraisha ama kwa ucheshi ukuangalia video za watu, kupiga gumzo na rafiki zangu, ama wakati mwingine napiga gumzo na mamangu. Napiga, tunaongea kwa video simu ya video kwa WhatsApu. Na hivo hivo ndo natumia simu yangu. Ah, hiyo ndo programu natumia sana sana. Kwa kila siku yaani.

Napitia mawasiliano kwa simu naam naangalia zile barua zimefinifikia naangalia watu ambao walijaribu kunitafuta kwa kunipigia simu hawakunipata najaribu kurudisha simu ambazo ziliingia lakini sikusikia. Ama pia nafanya nini. Nafanya nacheza mchezo. Mchezo kidogo tu ya simu. Naingia nacheza najiambia kwamba nitacheza wakati wakati muda muda ambao sio ni tofauti. Wakati mwingine utanipata nimecheza. Kama kada kwa dakika mbili wakati mwingine utanipata nimecheza saa wakati mwingine ni dakika ishirini, dakika thelathini, kwaivyo mapumziko yangu haina ti mapumziko vile niile tu kupumzisha akili na mwili kutoka kwa lile jambo nimeshinda nikifanya. Naipeleka kwa kijambo lingine ambalo ni tofauti kabisa na lenye nimekuwa nikifanya na pia linachangamsha kuki kwa ubora wake ama kidogo tu.

Natumia kompyuta kwa wakati huu kufanya kazi, sana sana. Naitumia kufanya kazi ya pesa kidogo, pesa mingi. Kama sahii, natumia kompyuta kufanya hii kazi. Na wakati mwingine pia, natumia kompyuta kutafuta kazi bado. Kwa mfano, kutengeneza maandishi ya cv kutengeneza kutuma barua pepe na pia samahani kuandika vitu ambavyo ama kuangalia kufanya nini samahani, kuangalia vitu ama mambo ama jambo ambalo nafaa kufanya ili kupata kazi yenye na najaribu kutafuta ama kufikia.

Naam, navaa miwani. Nimevaa miwani kwa miaka ngapi? Miaka kumi sahii, nilianza kuvaa nikiwa kidato cha nne kwa sababu sioni vizuri, sioni mbali kwa ufupi, wakati mwingine pia macho nahisi uchungu, yana uchungu mwingi kwa hivyo, inasaidia na uchungu, halafu wakati mwingine pia ni jua, jua likichoma macho yangu, macho yangu yanakuwa na shida, inakuwa na baki, yani siwezi kuona mahali, ama siwezi kuona mbali, ama pia siwezi kuona karibu. Kwa hivyo, navaa miwani nikisoma, navaa miwani nikitimbea, na pia navaa miwani kama niko nje kwa jua, sana sana. Lakini wakati mwingi navaa nikisoma, sana sana kama kitu kiko mbali, na pia navaa kama ninaangalia kompyuta kwa sababu yani, ya mwangaza wa kompyuta.